Mwezi ninao upenda zaidi katika mwaka ni mwezi wa Disemba na sababu ya kuupenda mwezi huu ni nyingi na zina uzito mkubwa kwangu binafsi. Disemba ni mwezi wa mwisho wa mwaka na kwa upande wangu huu ni mwezi wa kutafakari maisha. Kwa kina ni wakati ambao napenda kukaa chini, nitulie na kujiangalia mwenyewe. Niangalia nilikotoka, nilipo sasa, na ninapotoka kwenda. Na fikiria malengo niliyoweka mwanzoni, mwa mwaka. Ni yapi niliyofanikiwa, ni yapi sikuyafikia, na ni kwanini hii hunipa ufahamu mkubwa. Na hunisaidia kwa kiakili na kihisia. Disemba pia ni mwezi wa mapumziko na nafuu baada ya mwaka mzima wa kazi, masomo na shughuli mbali mbali. Watu wengi hupata likizo, shule hufungwa na ratiba hupungua. Hii huleta utulivu wa kipekee kwa sababu kuna muda wa kupumzika akili na mwili. Ni kipindi ambacho mtu anaweza kulala bila presha, kuamka bila haraka, na kupanga siku zake kwa utulivu zaidi. Kwangu, mimi, hili ni jambo la muhimu sana. Zaidi ya hilo, Disemba ni mwezi wa kukutana na familia na marafiki. Ni wakati wa kurudi nyumbani kuwasalimia wazazi kuzungumza na ndugu na kukaa pamoja kama familia tunapata muda wa kushirikiana chakula kucheka kusimulia hadithi za zamani na kuimarisha mahusiano. Mahusiano haya hunipa furaha ya kweli na hunikumbusha umuhimu wakua na mtu walio nijali karibu nami. Disemba pia huja shere na hadi ya furaha. Kuna siku kuu ya Krismasi na maandalizi ya mwaka mpya. Jambo linalofanyika, linalofanya mazingira yawe na matumaini na msisimko. Watu huwa wakarimu zaidi mioyo yao huwa laini na kuna hisia ya kusaidiana watu huwasaidia wanaohitaji hutembeleana na huonyesha upendo kwa vitendo. Muziki washerehe husikika kila mahali, mapambo hupamba, nyumba na mitaa. Na hali ya hewa mara nyingi huwa nzuri ya kuvutia. Mwisho kabisa. Mwezi wa Disemba, hunipa matumaini ya mwanzo mpya. Unapo karibia, mwisho wa mwaka. Huleta mawazo ya malengo mpya, ndoto mpya na mipango mipya ya maisha. Hunifanya niamini kuwa kila mwaka mpya ni fursa ya kujiboresha, kurekebisha makosa ya zamani na kuanza upya kwa nguvu mpya na mtazamo chanya. Kwa sababu hizi zote bila shaka yoyote, Disemba ndio mwezi ninao upenda zaidi. Kuliko miezi mingine yote ya mwaka na ni mwezi unaonipa furaha amani na matumaini makubwa kwa siku zijazo.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni huu, jithamini, jiamini na usikate tamaa, hata pale maisha yanapokuwa magumu. Kila mtu hupitia changamoto zake na ni jambo la kawaida kukwama au kukosea mara kwa mara. Badala ya kujilaumu sana, ni muhimu kujifunza kutokana na makosa hayo na kuyaona kama masomo yanayo kusaidia kukua na kuwa mtu bora zaidi. Pia ningependa kumshauri mtu awe na subira na ajifunze kuamini mchakato wa maisha. Mafanikio ya kweli hayaji kwa haraka na mara nyingi yanahitaji muda. Bidii na uvumilivu. Usijilinganishe na wingine kwa sababu kila mtu ana safari yake tofauti. Weka malengo madogo yanayotekeleza fanya juhudi kila siku na endelea kusonga mbele hata kama maendeleo yanayo onekana madogo. Zaidi ya hayo, nigependa kumkumbusha mtu umuhimu wa kutunza afya ya akili na mwili. Pumzika, inapohitajika, kula vizuri, fanya mazoezi na zungumza na watu wano waamini. Unapohisi umelemewa, kuomba msaada si dalili ya udhaifu bali ni ishara ya hekima ukiishi kwa mtazamo chanya nidhamu na imani, utaweza kushinda changamoto nyingi na kufikia malengo yako maishani.

Nina sherekea mafanikio ya timu ya kutambua jihudi za kila mmoja na kuonyesha shukrani kwa kazi nzuri iliyofanywa. Kwanza kabisa, napenda kuwa pongeza wanatimu wote kwa maneno ya moyo kwa sababu pongezi huongeza motisha na hufanya watu wajisikie kuthaminiwa. Kutambua mchango wa kila mtu ni muhimu sana kwa kuwa mafanikio ya timu hutokana na ushirikiano wa pamoja. Pia napenda kusherekea mafanikio ya timu kwa kufanya shughuli ndogo za pamoja kwa kukutana kwa chai, chakula cha pamoja au mazungumzo ya kirafiki. Shuguli hizi huimarisha mahusiano, huongeza mshikamano na hutupa nafasi ya kufurahia matunda ya kazi yetu kwa pamoja. Zaidi ya hayo, napenda kutumia mafanikio ya timu kama fursa ya kutafakari tulichofanya, vizuri na kujifunza kwa ajili ya siku zijazo. Kwa kufanya hivyo, tunasherehekea sio tu matokeo bali pia safari ya kazi ya pamoja. Jambo linalo jenga ari, umoja na mafanikio uendelevu.

Napenda kufanya kazi na wengine, ingawa pia ninaweza kufanya kazi peke yangu, inapohitajika. Kufanya kazi na timu hunipa nafasi ya kubadilishana mawazo kujifunza kutoka kwa wengine na kupata mitazamo tofauti inayosaidia kuboresha matokeo kwa kazi. Ushirikiano hufanya, nijisikie kuwa sehemu ya kitu kikubwa na huniongezea motisha ya kufanya kazi kwa bidii zaidi. Kufanya kazi na wengine pia hunisaidia kukuza ujuzi wa mawasiliano, ushirikiano na utatuzi wa changamoto. Wakati wa changamoto, timu husaidiana na kupata suluhisho kwa haraka zaidi kuliko mtu mmoja peke yake. Pia hunifundisha uvumilivu, heshima na kusikiliza maoni ya wengine. Hata hivyo, ninapohitaji umakini mkubwa au kufanya kazi inayohitaji utulivu. Ninaweza kufanya kazi peke yangu kwa ufanisi. Kwa jumla, nina amini mchanganyiko wa kufanya kazi peke yangu na kufanya kazi na wengine hunipa matokeo bora zaidi na hunisaidia kukua kitaaluma na kibinafsi.

Mafanikio niliyoyapata kazini ni kujenga ufanisi, kuaminika na kukua kitaaluma hatua kwa hatua. Kwanza kabisa, nimefanikiwa kuboresha utendaji wangu kazini kwa kufanya kazi kwa nidhamu, kuwajibika na kuheshimu muda. Hili limenisaidia kutimiza majukumu yangu kwa ubora mzuri na kwa wakati unaotakiwa. Jambo ambalo limeongeza imani ya wasimamizi na wenzangu kwangu. Pia nimefanikiwa kushirikiana vizuri na wenzangu kazini. Kupitia kazi ya timu, nimechangia mawazo yaliyoleta maboresho katika utendaji wa kazi na kusaidia kutatua changamoto mbalimbali. Ushirikiano huu umeleta matokeo chanya na umeifanya timu yetu kufikia malengo tuliyokuwa tumejiwekea. Zaidi ya hayo, nimepata nafasi ya kujifunza ujuzi mpya kazini kwa mawasiliano bora, kupanga kazi na kukabiliana na changamoto kwa utulivu. Mafanikio haya yamenijenga kitaaluma na kunipa kujiamini zaidi katika kazi yangu ninayofanya. Kwa jumla, mafanikio yangu kazini yamekuwa ni kujiboresha, kujifunza na kutoa mchango chanya katika mazingira ya kazi.

Nchi ambayo ningependa sana kuitembelea ni Japani. Natamani Japani kwa sababu ni nchi yenye mchanganyiko wa kipekee kati ya teknolojia ya kisasa sana na utamaduni wa kale uliodumishwa kwa heshima kubwa. Nimewahi kusikia kuwa watu wa Japani wana nidhamu, heshima na mapangilio mazuri kwa maisha. Jambo linalovutia sana. Ningependa kuona miji mkubwa kama Tokyo yenye majengo marefu na teknolojia ya hali ya juu, lakini pia ningependa kutembelea maeneo ya kitamaduni kama kioto ili kuona mahekalu, mavazi ya asili na mila zao. Pia ningependa kuonja vyakula vyao maarufu na kuona jinsi maisha yao ya kila siku yalivyo. Ninapofikiria kuhusu safari ya kwenda Japani nahisi furaha, msisimko na hamu kubwa ya kujifunza mambo mapya. Nafikiri safari hiyo ingenipa uzoefu wa kipekee kunipanua mtazamo wa maisha na kuniacha na kumbukumbu ambazo sitazisahau kamwe.

Napenda mikutano na malengo wazi ilio pangwa vizuri na yenye tija. Mikutano ambayo ina ajenda inayo julisha mapema kile kitacho jadiliwa. Hunisaidia kujiandaa vizuri na kuchangia mawazo kwa ufanisi. Pia napenda mikutano inayo heshimu muda wa washiriki isio kuwa mirefu bila sababu na inayo malizika kwa maamuzi au hatuwa za kuchukua. Pia napenda mikutano inayotoa nafasi kwa kila mshiriki kuzungumza na kutoa maoni yake bila kuogopa. Mikutano ya aina hii hujenga ushirikiano kuongeza ubunifu na hufanya watu wa sijisikie kuthaminiwa. Mazingira ya heshima na mawasiliano mazuri hufanya nijisikie huru kushiriki mawazo yangu. Zaidi ya hayo, napenda mikutano inayo lenga kutatua changamoto au kupanga mikakati ya maendeleo. Mikutano ambayo inaleta suluhisho, inaimarisha mshikamano wa timu na inaacha kila mtu akiwa na uelewa wazi wa majukumu yake, ndiyo mikutano ninayo ipenda zaidi.